Unaweza ni neno lionawaonyesha ama kwashiria uwezo, wakitu au mtu.

Nyuma hili ni neno linaashiria upande wa nyuma ni neno ambalo ni kinyume cha neno mbele.

Mke huyu ni binadamu wa jinsi ya kike ambaye hameolewa na binadamu wa jinsi ya kiume ambaye ni mume wake. Kwa yu mke ni kinyume cha neno mume.